Ninapo shirikiana na timu, nina hakikisha kwanza na sikiliza mawazo ya kila mtu kwa makini na kuwa heshimu. Napenda kutoa mahoni yangu kwa uwazi lakini kwa heshima na niko tayari kusahidia ni pale panapo hitanjika. Pia ninatimiza majukumu yangu kwa wakati, kushirikiana katika kupanga kazi na kuwahamisha wezangu hili wafiki tufikie malengo ya pamoja kwa mafanikio.

Ningependa kujifuza lugha ya khiisipania kwa sababu inazugumzwa na watu wengi duniani na inanipa fursa ya kuwasiliana na tamaduni tofauti Pia ni luga yenyeladha nzuri na inaweza kunisaidia kusafiri kufanya kazi na kujifunza mambo mapya kutoka kwa watu wa mataifa mbalimbali.

Hekima niliojifunza maishali ni kwamba uvumilivu na bidii huzaa matunda. Pia nimejifuza umuhimu wa kuheshimu wengine, kushirikiana kwa thati, na kutumia kila chongamoto kama fursa ya kujifuza. Maisha yamenifuza pia kwamba kufanya maamuzi kwa busara na kwa heshima huleta amani na mafanikio ya kudumu.

Nawasiliana na wanafanyakazi wenzangu kwa heshima na uwazi. Napenda kusikiliza mawazo yao, kuuliza maswali ili kueleza vizuri na kutoa mahoni yangu kwa njia yenye heshima. Pia tunatumia njia mbalimbali za mawasiliano kama mikutano, baruapepe, na mjube mfupi ili kuhakikisha kila mtu anaelewa manjukumu yake na malengo ya pamonja. Kwa kufanya hivyo, tunanjenga ushirikiano mzuri na mazingira ya kazi yenye tinja.

Ninasharehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kufanya mambo ninayoyapenda na kuwa na watu wa karibu. Mara nyingi napenda kuwa na familia na marafiki kushiriki chakula kizuru kucheka pamoja na kufurahia burudani kama mziki au mcheza. Pia napenda kuchukua muda kidongo kuangalia mafanikia yangu na kuweka malengo mapya kwa mwaka ujao. Ili siku yangu ya kuzaliwa iwe ya furaha na yenye maana zaidi.

Napofuraha kuwa nyumbani Napenda kupumzika na kufanya mambo Yanayoniletea starehe Mara nyingi napenda kusikiliza muziki unaonifurahisha kuangalia vipindi au filamu au kuzugumza na familia na marafiki Pia napenda kushiriki katika shughuli ndogo ndogo za nyumbani kama kupika chakula kizuri au kupanga nyumba kwani kunanipa hisia za furaha na utulivu wa kipekee.

Chakula inachokipenda zahidi ni hungali na mboga ya manjani. Napenda kwa sambamu ni chakula chenye lishe. Kinanipa ngufu na ni sehemu ya mila na tamanduni zetu. Pia napenda nyesli kentlivyo raisi. Lakini chenye ladha zuri na kinanifanya njisikie furaha nakuridhika mbaanda ya kula.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli kwa sambabu vinaongeza mfuto wakikunifanya nijisikie. Nipo nadhifu na nina mtindo mzuri. Vifuli vindogo na vya kawainda unipendeza zaidi kwa mtu matumizi ya kila siku. Lakini wakati wa hafla mahalum napenda pia kufaa vipuli vya kufutia zaidi hili kuyendana na vazi.

Njia ninazotumia kupumzika ni mbali mbali. Mara nyingi napenda kusoma kitambu kizuri. Hau kusikiliza mziki mtulivu. Kwani kuna saindia kupunguza mawazo ya kazi hau shule. Wakati mwingine napenda kutembea nje hau kuenda sehemu ya asili kama bustani hau mto. Hili kuzungu kwa na hewa safi na mandhara nzuri. Pia napenda kuandika hau kushora hili kuonyesha isia zangu na kutulia hakili. Kutuli akili kwa jumla napumsika kwa kufanya mambo yanayo nifanya nijisikie furaha na amani na kutulia mambo.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea. Nimejitolea kusaidia familia kwa kushiriki shughuli kama kusaidia watoto na wazee. Kusafisha mazingira, kutoa msaada pale inapohitajika. Kazi ya kujitolea imenifundisha umuhimu wa kushirikiana na wengine. Kuwa na huruma na kuchangia maendeleo ya jamii. Pia hunipa furaha ya ndani kujua nimeguza maisha ya mtu kwa njia chanya.

Mimi napenda kufa nguo ambazo ni raisi zenye starehe na zina mundo mzuri. Kwa mfano napenda nguo za casual kama chat na suruali za kawaida zinazofaa kila siku. Lakini pia napenda nguo za rangi angala angafu hau za mtindo maalumu wakati wa sherehe hau hafla. Muhimu kwa angu ni nguo, zanazo nifanya nijisikie vizuri, zenye uhuru wa kumzunguka, na kuzenye mtindo unaofanana na tabia yangu. Pia napenda mchanganyiko warangi na vifahaa na vifovutia macho.

Sherehe ninayopenda zaidi ni sherehe ya harusi. Napenda kuona watu wakijumuika, wakijumuika furaha yao na mandhari ya sherehe yenye rangi nzuri na mapambo ya kuvutia. Sherehe kama hizi hunipa nafasi ya kusherehekea pamoja na marafiki na familia, kucheza na kushirikiana katika furaha ya pamoja. Pia napenda sherehe za kifamilia kama kuzaliwa, au sikukuu kwani hunisaidia kuimarisha uhusiano na wale wangu wakaribu. Kwa kweli sherehe ni njia ya nzuri ya kusherehekea maisha na furaha.

Kulinda mazingira ni muhimu sana kwangu. Mimi unjaribu kupanda miti, kutozindisha taka na kutumia serimali kwa mbusara. Kama maji na umeme, pia napenda kushirikiana na wengine katika kusafisha mazingira au kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira. Kwa kufanya hivi tunakikisha mazingira nisafi, hewa nisafi na vizazi minjavyo vinaweza kufurahia rasimali zinanzo patikana leo. Kulinda mazingira pia kuna nisaindia kunjiisi kuwa na njukumu na mchango katika ndunia yetu.

Kumbu kumbu ya kutisha ninayo kumbuka ni wakati nikiwa na shinda kubwa ya kufikiri hau kufanya maamuzi muhimu. Iliniongopesha sana kwa sambabu si kuwa naakika kwa matokeo na ilini shawishi kuwa makini zaidi kila hatua ninayo chukuwa. Lakini pia kumbu kumbu hii inifundisha kujibitisha kuwa ondari na kutoongopa chongamoto. Andi leo kila ninapo kumbuka huwa na kumbuka pia njinsi nilifyo jifunza kushungulikia hofu na kupata soluhisho bila kuangalia nyuma.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu. Hadithi hizi hunivutia kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu wa kufikiri uliojaa mshangao na mafumbo. Napenda jinsi zinavyochochea mawazo kunifanya kufikiri ya zaidi na kunipa burudani. Pia hunifundisha mafunzo ya maisha kwa njia ya kipekee. Kusoma au kusikiliza hadithi za ajabu, hunisaidia kupumzika na kufurahia ubunifu wa waandishi.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Kutembea hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili, kupumzisha akili, na kufurahia mazingira yanayonizunguka. Pia ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya. Wakati mwingine napenda kutembea asubuhi au jioni, hasa mahali penye hewa safi na utulivu. Kwani, hunifanya nijisikie mwenye nguvu na amani ya moyo.

Baada ya siku ndefu napumzika kwa kusoma kitambu au kusikiliza muziki utulifu ili kutulia akili. Pia napenda kupumzika kindogo kwenye kitanda changu au kutembea kidogo nje kupata hewa safi. Wakati mwingine huandika mawazo yangu au kupanga mambo ya kesho ili kufurahia utulifu. Njia hizi hunifanya nijisikie amani kuondoa stress na kupata nguvu mpya kuendelea na shunguli za kila siku.

Malengo yangu katika kazi ni kumboresha ujuzi wangu, kuwa na nidhamu na kufanikisha manjukumu yangu kwa ufanisi. Pia ninalenga kuunda usiano mzuri na wenzangu, kushirikiana kwa ushirikiano na kutoa mchango chanya katika team. Malengo haya ufanya ninjisikie kuwa na dhamani katika kazi kunisaindia kukuza taaluma yangu na kuwakikisha napiga atua ya kufanikisha mafanikio mbinafsi na ya kikundi.

Kawaida ha na lala kwa takribani masaa saba adi masaa nane kila usiku. Ni lala mda uilimwili wangu upate kupumsika vizuro na akili yangu kuwa tayari kwa kushunguli za kesho. Kupata usingizi wa kutosha ufanya ninjisikie mwenye nguvu makini na puraha ya kufanya kazi au masomo. Pia usingizi mzuri usaindia afya yangu kwa unjumla na kunisaindia kuwa na mtazamo msuri wa kila siku.

Ndiyo, napiga kura kila ninapokuwa na nafasi na taarifa za kutosha. Napenda kushiriki kwenye mchakato wa kidemokrasia, kwenye njia ya kuonyesha maoni yangu na kuchangia maendeleo ya kijamii. Kabla ya kupiga kura, huwa naangalia wagombea sera zao na jinsi wanavyoweza kuleta mabadiliko chanya. Kupiga kura kunanifanya nijisikie kuwa na nguvu ya kuchagia huo mchango katika maisha ya nchi yangu.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio, redio hunipa habari za haraka, muziki mzuri na vipindi vya kuvutia vinavyo ni burudisha. Napenda kusikiliza redio asubuhi au jioni hasa nikiwa nafanya kazi ndogo au napumzika. Pia hunisaidia kujua kinachoendelea katika jamii na dunia kwa ujumla na kunifanya nijisikie nimeunganishwa na wengine.